Ninapenda wanyama wa aina mbalimbali, lakini hasa wale ambao wanao onyesha ujasiri, akili na uaminifu, kama vile mbwa, paka na baadhi ya ndege. Wanyama hawa hunipa furaha na amani ya kiakili wakati nikiwa nao. Kwani tabia zao za upendo na uangalifu huunda uhusiano wakipekee na wa kibinafsi.